Programu ya simu ninayoitumia kila siku ni WhatsApp. Natumia WhatsApp kila siku kwa sababu inanisaidia kuwasiliana na kwa urahisi na haraka kwa familia, marafiki na watu wa kazi. Kupitia programu hii, ninaweza kutumia ujumbe mfupi kupiga simu na kufanya mawasiliano ya video bila gharama kubwa. Mradi tuu ninamtandao wa internet. Sababu nyingine inayonifanya nipende WhatsApp ni sababu ya urahisi kuitumia maonekano wake ni wazi na mtu yoyote anaweza kujifunza kuitumia kwa muda mfupi. Pia inaniruhusu kushika picha video, sauti na nyaraka. Jambo linalonifanya iwe muhimu sana katika kazi na masomo. Zaidi ya hayo, whatsapp hunisaidia kupanga na kufuatilia shuguli kupitia vikundi. Vikundi vya familia, kazi au marafiki huniruhusisha kupata taarifa muhimu kwa wakati moja na kushiriki mawazo na wengine kwa haraka. Kwa kifupi, whatsapp ni program ya simu ninayotumia kila siku kwa sababu ya urahisi wake, ufanisi wake na mchango wake mkubwa katika mawasiliana ya kila siku.

Chakula ninachokipenda zaidi niwoli na maragwe. Napenda chakula hiki kwa sababu ni rahisi, itamu na chenye lishebora. Wali hutoa nguvu nyingi kwa mwili na maragwe yana proteini zinazosaidia kujenga na kuimarisha mwili. Mchanganyiko huu hunifanya nijisikie nimeshiba na mwenye nguvu kwa muda mrefu. Sababu nyingine inayofanya nipende wali na maragwe ni kwa sababu ni chakula kinachoni patikana kwa urahisi katika maeneo mingi na huweza kupikwa kwa njia mbali mbali. Wakati muingine kupika kwa nazi, viungo au kuongezuwa mboga jambo linaloongeza lada yake. Pia chakula hiki kinamaa ya kumbu kumbu kwangu. Kwa sababu mara nyingi kilikuwa kinapiko nyumbani wakati wa familia kukaa pamoja. Hunifanya nikumbuke nyakati za furaha na mshikamano. Kwa kifupi napenda wali na maragwe kwa sababu ni chakula chenye afya ladha mzuri na kinachonipa furaha kila ninapo kila. Kwa hivyo.

Ninashigulikia udhaifu wangu kazini kwa njia ya uwazi. Kujitathmini na kujifunza kila wakati ili kwendeleza kuboresha utamaduni wangu. Kwanza kabisa kwanza kwa kujua na kukubali udhaifu wangu. Najua kuwa hakuna mtu mkamilifu. Hivyo kujitambua maeneo ambayo ninahitaji kuboresha ni hatua muhimu ya kwanza. Badala ya kuficha udhaifu kuangalia kama fursa ya kujifunza na kukua kitaalamu. Pili utafuta mafunzo na ushauri. Ninapogundua eneo ambalo nina changamoto huomba msaada kutoka kwa wasimamizi na wafanyikazi wenzanku wenye uzoeko. Pia, kujitahidi kuipiriki mafungo, warsa na kujifunza binafsi ili kuwongeza ujuzi nina unaohitajika. Pia, kueka mikakati ya fitendo ya kushugilikia udhaifu wangu. Kwa mfano, kama ni nachangamoto ya usimamizi wa muda, kutumia rotuba, orotha ya za kazi na vipaumbele ili kuhakikisha kazi zinakamiliko kwa wakati. Ikiwa ni mawasiliano, kujitahidi, kujiandaa vizuri kabla ya mikutano na mawasiliano muhimu. Zaidi ya hayo upokea maoni na marejesho kwa moyo wazi. Maoni kutoka kwa wengine hunisaidia kuku ona mambo kwa mtazamo tofauti na kujua kama kuna maendeleo au la hii hunisaidia kujirekebisha mapema kabla ya udhaifu kukwakiri kazi kwa kifupi ninashugulikia udhaifu wangu kazini kwa kujifahamu kujifunza kupanga mikakati na kuboresha kila siku jambo linalonisaidia kuwa mfanyikazi bora na mwenye ufanisi.

Kwa kawaida, huangalia barua pepe kwa mara kadhaa kwa siku. Hasa, kuangalia na aina ya kazi au shughuli nilizonazo. Asubui mara nyingi, huangalia barua pepe mwanzoni mwa siku ili kuona kama kuna ujumbe muhimu. Maelekezo mapya au majukumu yanayoitajika kushughulikiwa haraka hii hunisaidia kupanga rutuba ya siku vizuri. Wakati wa mchana, huangalia tena barua pepe, mara moja au mbili ili kufuatilia majibu, mawasiliano ya kazi au taarifa zozote mapya. Sitaki kuangalia kila dakika ili kuepuka kuvuruga umakini wangu. Hivyo, uweka muda maalum waa kuzikagua. Jioni, huangalia barua pepe kabla ya kumaliza siku ili kuhakikisha hakuna jambo muhimu linalobaki bila kushughulikiwa na kujadiliwa kwa siku inayofuata. Kwa kifupi, kwangalia barua pepe takriban mara tatu hadi tano kwa siku kwa mpangilio mzuri ili kubaki na taarifa pila kuathiri umakini na ufanisi wangu kazini.

Mboga ninazopenda kula ni skuma wiki, mchicha, kabichi na spinach. Napenda mboga hizi kwa sababu ni za afya tamu na rahizi kupatikana katika maeneo mengi. Skuma wiki ni mboga ninayoipenda sana kwa sababu inaweza kupikwa kwa njia mbali mbali. Kama kukaangwa na vitungu na nyanya au kuongezwa maziwa ya mnazi. Mboga hii inanipa nguvu na hufanya nijisikie mwenye afya kwa sababu ina vitamini na madini muhimu kwa mwili. Mchicha na spinachi pia ni miongoni mwa mboga ni nazozipenda sana. Mboga hizi zinavirutubisho vingi kwa madini ya chuma ambayo usaidia kuongeza damu mwili napenda. Napenda kuzila kwa sababu hupikwa haraka na zina ladha laini. Kabichi pia ni mboga nyingine ninayoipenda kwa sababu ni rahisi kugwandaa na inaweza kuchanganywa na vyakula vingine. Inaweza kupikwa peke yake au kuongezwa karoti na pilipili hoho. Jambo linaloifanya iwe na rangi nzuri na ladha zaidi. Pia mboga inayodumu kwa muda mrefu ni bila kuharibika haraka. Zaidi ya hayo, kula mboga hunisaidia kulinda afya yangu. Mboga husaidia mnyenyeng'eo wa chakula, vimarisha kinga ya mwili na huzuia magonjwa. Kwa kifupi, napenda kula mboga kwa sababu hunipa afya njema guvu na ustawi wa mwili ni sehemu muhimu sana kwa maisha yangu ya kila siku.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni nyingi, lakini kuna baadhi ambazo ni za msingi sana na humtofautisha kiongozi wa ukweli na wengine. Kwanza kabisa, kiongozi mzuri anapaswa kuwa na wadilifu. Wadilifu humaanisha kuwa mwaminifu, mkweli na mwenye haki. Watu humwamini kiongozi anayesimama kwenye maadili mema na anayefanya maamuzi bila upendelea. Bila uwadilifu ni vigumu watu kumfuata kiongozi wa moyo wote pili kiongozi mzuri anapaswa kuwa na uwezo mzuri wa mawasiliano. Lazima aweze kusikiliza maoni ya wengine na pia kueleza mawazo na welekezo yake kwa uwazi. Mawasiliano mazuri huondoa mkanyagiko, hujenga, uwelewano na huimarisha ushirikiano ndani ya timu au jamii. Sifa nyingine muhimu ya ni uwajibikaji. Kiongozi mzuri huwajibika majukumu yake na huwa tayari kuwajibika kwa maamuzi na matokeo yake. Iwe ni mazuri au mabaya. Hii huwafanya watu wahisi salama na kuheshimiwa wanapofanya kazi chini ya uongozi wake. Pia, kiongozi mzuri anapaswa kuwa na uwezo wa kufanya maamuzi katika mazingira yenye changamoto kiongozi anahitaji kufikiria kwa busara, kuchambua hali na kufanya maamuzi kwa wakati unaofaa. Ujasiri katika kufanya maamuzi na sifa muhimu sana. Zaidi ya hayo, kiongozi mzuri huwa na huruma na heshima na wengine. Anajali ustawi wa watu anaowaongoza. Anatambua juhudi zao na kuhamasisha kufika uwezo wao kimwili. Hii fujenga mawasiliano na matisha. Kwa kifupi, kiongozi mzuri anapaswa kuwa na uwadilifu, mawasiliano mazuri, uwajibikaji, uwezo wa kufanya maamuzi na huruma. Sifa hizi humwezesha kuongoza na kwa mafanikio na kuleta maendeleo kwa watu anaowaongoza.

Ili kujiandaa kwa mkutano, mimi hufuata hatua kadhaa za makini ili kuhakikisha nafanya kazi ya kuwasilisha mawazo yangu kwa uwazi. Kwanza, huanza na kufahamu agenda ya mkutano. Hii inahusisha kuelewa mada zinazojadiliwa. Malengo ya mkutano na ni nani alayehudhuria. Kujua hii kunanisaidia kuandaa mawazo yangu kabla ya kuanza mkutano. Pili, kuandaa maelezo au hoja muhimu nitakazozitoa, hii inaweza kuwa ripoti fupi, takwimu au hoja zinazohusiana na kazi yangu au mada. Kuandaa mandalizi kunanisaidia kuwa na ujasiri na kuzungumza kwa uwazi bila kuchelewa au kupoteza msemo. Zaidi ya hapo, kujipanga kihisia na kiakili. Hii inahusisha kupumzisha kidogo. Kuzingatia hoja muhimu na kujiandaa kujibu maswali au kutoa ufafanuzi pale inapohitajika. Pia huhakikisha vifaa vyangu vya kompyuta, projekta au karatasi ziko tayari. Mwisho uhakikisha kuja mapema na kuwa tayari kwa muda inayopangwa. Hii inaonyesha heshima kwa wengine na husaidia kuanza mkutano kwa wakati bila usumbufu. Kwa kifupi kujiandaa kwa mkutano kunanihusisha kuelewa agenda. Kuandaa hoja, kujiandaa kiakili na kuwa tayari kwa vifaa vya muda jambo linaloongeza uwezekano na kufanikisha mkutano kwa ufanisi.